Mimi binafsi napenda chai zaidi kuliko kahawa. Na sababu yangu nikua chai hunipa utulivu au unifanya nijisikie vizuri haswa asubui au wakati wa mapumziko. Napenda arufu yake na jinsi inavyo nisaidia kufikiri kwa utulivu bila kunifanya nihisi wasiwasi au msisimiko mwingi kama kahawa.

Ndio, mimi binafsi napenda kusikiliza radio. Radio hunifurahisha na hunifanya nijisikie karibu na habari na burudani. Napenda kusikiliza vipindi vya muziki, habari za kila siku pia napenda. Radio hunisaidia kupumzika, kujifunza mambo mapya na wakati mwingine hunipa motisha, ninapokuwa na shughuli zangu.

Nina nguvu ya kufanya kazi kwa bidii, kupanga kazi vizuri na kushirikiana na wenzangu. Ninauwezo wakujifunza haraka, kutatua changamoto kwa utulivu na kuwajibika kikamilifu. Pia ninanidhamu ya muda, mawasiliano mazuri na kuboresha utendaji wangu kila siku kazini.

Mimi binafsi napata motisha kazini ninapoona matokeo ya kazi yangu na kuthaminiwa kwa juhudi zangu. Malengo niliyojiwekea, kujifunza ujuzi mpya na kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano hunipa hamasa. Pia kwa kuwasaidia wengine na kuona maendeleo hunifanya nijitume zaidi kila siku.

Majira ambao napenda ni majira ya baridi kiasi yasiyo na joto kali. Majira hayo hunifanya nijisikie mtulivu, nifanye kazi vizuri na nipate usingizi mzuri. Pia napenda kuvaa mavazi ya staha na kufurahia hali ya hewa tulivu ambayo haina usumbufu wa jua kali.

Ndiyo, mimi binafsi natumia mfumo wa usalama wa vidole, hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kufanya upatikanaji wa kifaa kuwa kwa haraka na usalama, napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi kutumia unaokoa muda na hunipa uhakika zaidi wa usalama wa kifaa changu.

Mimi binafsi huenda mahali pa ibada maramoja hadi marambili kwa wiki kulingana na ratiba ambao ni nayo. Huwa ni wakati wa kujitafakari, kupata amani moyoni, kuimarisha maadhili yangu, pia kuombea wenzangu. Kunisaidia kuanza wiki nikiwa na muelekeo mzuri na utulivu wandani, mimi uenda kwaibada.

Mimi binafsi natumia simu ya janja kama zana ya dijiti ya kila siku naitumia kuwasiliana kupitia simu na ujumbe, kusoma baruwa pepe, kupanga ratiba na kupata taarifa mitandaoni. Pia hunisaidia kufuatilia kazi zangu, kujifunza mambo mapya na kubaki nikiwa na mawasiliano ya karibu na watu muhimu.

Napenda kusoma habari mtandaoni zaidi kuliko gazeti la karatasi. Ni rahisi upatikana haraka na uniruhusu kupata taarifa mbali mbali kwa wakati mmoja. Pia naweza kusoma wakati wowote kupitia simu au kompyuta na kufuatilia habari za ndani na kimataifa kwa urahisi.

Nimejifunza kuwa subira na juhudi ni msingi wa mafanikio. Maisha hayakosi changamoto, lakini mtazamo chanya kujifunza kutokano na makosa na kuwaelimisha wengine hunisaidia kusonga mbele. Pia nimelewa umuhimu wa muda, afya na kushukuru kila hatua niliofikia maishani.

Huwa inategemea naweza piga mara nyingi au mara chache. Lakini muda mwingi huwa napiga mara chache. Hasa ninapokuwa kwenye matukio maalum au safari. Napenda kunasa kumbukumbu muhimu badala ya kupiga picha kila wakati. Hata hivyo, nikiona tukio au mandhari ambayo ni ya kuvutia huwa sichukui muda mrefu kabla ya kupiga picha na kuihifadhi kama kumbukumbu.

Mimi ninapenda kuvaa nguo nadhifu na rahisi zinazonifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini na pia anayependeza napendelea mavazi yanayolingana na mazingira kama kazi au burudani Pia hupenda rangi tulivu na mitindo isiyo na makeke mengi lakini yenye mvuto wa kawaida.

Mimi binafsi nahisi wasilisho ni changamoto mwanzoni Lakini hunijenga kujiamini Napenda kujiandaa vizuri kabla kwa sababu hunifanya nijiskie huru kueleza mawazo yangu Wakati mwingine huwa na wasiwasi kidogo lakini nikianza kuzungumza hupata ujasiri na kufurahia kushiriki marifa yangu.

Mimi binafsi napenda filamu za kusisimua za maisha halisi na filamu za nye ujumbe mzuri napenda sana filamu za drama na zile za kihistoria kwa sababu za unifanya kufikiri na kujifunza Pia unifraisha filamu chache za vichekesho ili kupumzika na kubadilisha mawazo baada ya shughuli nyingi.

Mimi binafsi na shauri na kusaidia watu pale ninapoweza. Hasaa kwa kushiriki maarifa na muda wangu. Huwa nashiriki shugli za kijamii, kusaidia wanaoitaji na kushirikiana na wengine kutatua changamoto. Ninaamini hata msaada mdogo unaweza kulete mabadiliko makubwa katika jamii zetu.

Ndiyo, mimi huvaa miwani wakati fulani, hasa ninapofanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa kama kusoma au kutumia kompyuta. Miwani hunisaidia kuona vizuri na kulinda macho yangu. Kulingana na vile ambavyo daktari alivyonieleza. Sivai muda wote, lakini inapohitajika hunifanya nijisikie huru na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Zawadi nzuri ambao nimewahi pokea ni hile washing machine na hiyo zawadi ilitolewa kwa upendo na maana kubwa sana. Ilikuwa inanifanya nijisikie kutaminiwa na kukumbukwa. Zawadi hiyo ilinipafuraha, linifanya nijisikia karibu na alie nipa na bado unikumbusha umuimu wake na mausiano ya shukrani.

Mimi upanga kazi zangu mapema kuweka vipaumbele na kugawa majukumu kwa ratba inayo eleweka Najitahidi kuwepuka usumbufu na kufuata muda niliopanga Pia uanza kazi mapema kufuatilia maendeleo na kurekebisha mipango inapo hitajika ilikuwakikisha na kamilisha kazi kwa wakati.

Mimi binafsi ninaamini kwamba kiongozi mzuri anapaswa kuwa mwaminifu mwenye kusikiliza wengine na mwenye maono awe mwenye mzuri katika vitendo na si maneno tu uvumilivu haki na wezo kufanya maamuzi sahihi ni muhimu Pia kiongozi mzuri huwaeshimu watu wengine na kuahamasisha kushirikia na kufikia malengwa ya pamoja.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kugawa majukumu kwa vipindi maalum najitahidi kubaki makini kupunguza usumbufu na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara nikiwa karibu na mwisho huongeza juhudi hukagua kazi na kuhakikisha kila kitu kimekamilika kwa ubora na kwa wakati.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza naitumia kuandika nyaraka kutafuta taarifa mitandaoni na kufanya mawasiliano ya kikazi Pia unisaidia kupanga miradi kuhifadhi taarifa na kuboresha ujuzi wangu kupitia masomo na mafunzo mbalimbali Pia natumia kama.

Kwangu binafsi, jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuwa na maadili mema na kumcha mungu. Dini huniongoza kufanya mema, kuheshimu wengine na kuishi kwa haki. Pia hunipa amani ya moyo, tumaini na mwelekewa mzuri katika maamuzi yangu ya kila siku.

Mimi napenda shirika langu kwa sababu linadhamini ushirikiano, uwazi na maendeleo ya wafanyi kazi. Mazingira ya kazi ni ya kuheshimiana na kunipa fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Pia napenda jinsi malengo ya shirika, yalivyo na uwazi na yanavyo ni lhamasisha kufanya kazi kwa bidii na uwajibikaji.

Mimi huakaribisha wafanyi kazi kwa heshima na tabasamu Pia niki jitambulisha na kuwa onyesha mazingira ya kazi Uwaeleza taratibu muhimu, kuwahimiza kuuliza maswali na kuwafanya wajisikie sehemu ya timu Ninaamini mwanzo mzuri hujenga uhusiano mzuri na huwongeza ufanisi kazini.

Naam mimi usoma gazeti lakini kwa mara chache sana hasa ninapotaka taarifa zilizoandaliwa kwa kina Hata hivyo mara nyingi utegemea vyanzo vya mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupatikana kusoma gazeti unipa mtazamo mpana wa habari na unisaidia kufuatilia matukio muhimu kwa utulivu.